Napenda kuenda madukani wakati ambao si wenye msongamano mkubwa wa watu, hasa asubuhi au katikati ya wiki. Hii hunifanya nipate muda wa kuchagua bidhaa kwa utulivu, kulinganisha bei na kufanya maamuzi mazuri bila haraka. Pia hunisaidia kuokoa muda na kuepuka uchovu usiowalazima.

Najenga mahusiano mazuri na wafanyikazi wengine kwa kuwa mwenye heshima mawasiliano mazuri na kushirikiana. Napenda kusikiliza maoni ya wengine na kuwaheshimu hata kama tuna mitazamo tofauti. Pia najitahidi kuwa msaidizi pale inapohitajika na kushirikiana kama timu ili tufikie malengo ya pamoja. Nikiona kuna changamoto au kutoelewana na pendelea kuzungumza kwa utulivu na uwazi ili kutatua mambo mapema. Na amini mahusiano mazuri kazi ni uchangia mazingira bora ya kazi na matokeo mazuri.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya kahawa iliochemshwa. Inanifanya nijiskie nikiwa mtulivu na mwenye nguvu kwa wakati mmoja. Kila ninapohisi harufu hiyo, inanipa hisia ya asubuhi mpya na mwanzo mzuri wa siku. Pia napenda harufu ya mvua inaponyesha kwenye ya ardhi kavu kwa sababu hunikumbusha utulivu na hali ya asili. Kwa ujumla, napenda harufu ambazo ni laini za asili. Na zinazoeza kunibadilishia mood kwa nzuri.

Napenda kusikiliza redio hasa wakati wa asubuhi au nikisafiri. Redio hunisaidia kupata habari za sasa, kusikiliza mziki, na pia kujifunza mambo mapya kupitia vipindi vya mazungumzo. Napenda sana vipindi vinavyo hamasisha au vinavyo jadili maswala ya maisha ya kila siku kwa sababu hunifanya nijisikie nimeunganishwa na jamii. Wakati mwingine, kusikiliza redio hunipa kampuni yao kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, hasa nikiwa pekeyangu au nimechoka.

Kipaumbele changu kikubwa kazini linapokuja swala la mawasiliano ni uwazi, heshima na kusikilizana. Naamini mawasiliano mazuri yanahakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake na malengo ya kazi. Napenda kutoa taarifa kwa wakati kuuliza maswali pale ambapo sijaelewa na kutoa mrejesho kwa njia ya kujenga. Pia ni muhimu kuchagua lugha ya sauti sahihi ili kuepuka kutoelewana. Kwa kufanya hivyo, mawasiliano husaidia kujenga uaminifu, kuimarisha ushirikiano na kuongeza ufanisi kazini.

Filamu ninayoipenda zaidi ni the pursuit of happiness. Ninaipenda kwa sababu inaujumbe mzito wa kutokata tamaa na kuendelea kupambana hata wakati maisha ni magumu. Inanionyesha kuwa kwa bidii, uvumilivu na kujiamini mtu anaweza kubadilisha hali yake. Kila nikiitazama, unipa motisha mpya ya kufanya kazi kwa bidii na kuamini kuwa mambo ya naweza kuwa bora. Pia uigizaji wake ni mzuri sana na hadithi yake ni ya kuguza moyo.

Kwa kawaida najaribu kuenda mahali pa ibada angalau mara moja kwa wiki, hasaa mwishoni mwa wiki. Kwangu, kuenda ibadani hunipa muda wa kutulia, kutafakari maisha na kushukuru kwa yale niliobarikiwa. Pia hunisaidia kupata mwongozo wa kiroho na kunipa nguvu ya kukabiliana na changamoto za kila siku. Hata pale ninapokosa kuenda mara kwa mara kwa sababu ya ratiba. Bado nahakikisha ninaweka muda wa maombi au tafakari binafsi kwa sababu imani nisehemu muhimu ya maisha yangu.

Timu ya michezo ninayofuata sana ni Manchester United. Nimekuwa nikiifuata kwa muda mrefu kwa sababu ya historia yake. Mashabiki wake wengi na namna ilivyokuwa ikipeleka ushindani mkubwa kwenye ligi. Napenda kuona jinsi timu inavyopambana hata. Inapokutana na changamoto. Na hilo hunifundisha umuhimu wa uvumilivu na kufanya kazi kama timu. Kuangalia mechi zao hunipa burudani na hunifanya. Nijisikie nimeunganishwa na mashabiki wengine duniani kote.

Napenda kuwakaribisha wafanyikazi wapya kwa uwekaji wa mazingira ya kirafiki na heshima. Kwa kawaida nawapa muda wa kujitambulisha, kuzungumza nao kuhusu kazi zao na jinsi timu inavyofanya kazi pamoja. Pia nawasaidia kuelewa utamaduni wa kampuni, taratibu muhimu na jinsi ya kupata msaada pale wanapohitaji. Napendelea kuzungumza nao kwa utulivu na kuwa tayari kujibu maswali yoyote ili wahisi wamekaribishwa na wanathamaniwa. Hii husaidia kuanzisha uhusiano mzuri na kuakikisha wanaanza kazi wakiwa na hisia nzuri.

Ninapendelea mazingira ya kazi ambayo ni ya kushirikiana, yenye heshima na yenye motisha. Nafurahia pale ambapo kila mtu anaheshimiana, mawazo yanashirikishwa na kila mfanyakazi anahisi kuwa anathaminiwa. Pia napenda mazingira yenye mpangilio mzuri, safi na yenye rasilimali ya kutosha ili kazi iwe rahisi kufanya. Mazingira kama haya huchangia ubunifu, tija na unyenyekevu kazini na hunifanya nijiskie nikiwa sehemu ya timu yenye malengo yanayofanikishwa kwa pamoja.

Ninawatia moyo wenzangu kwa kushirikiana nao, kuwapongeza pale wanapofanya vizuri, na kuwa tayari kusaidia pale wanapokutana na changamoto. Napenda pia kutoa mrejesho wakujenga na maneno ya kuhamasisha ili waweze kuendelea kufanya vizuri. Wakati mwingine, na shiriki uzoefu wangu wa mafanikio au changamoto nilio kabiliana nazo, ili waone kuwa kila changamoto inaweza kushugulikiwa. Kwa kufanya hivyo, ninalenga kujenga hali ya mshikamano na kuamasisha kila mmoja kuwabora zaidi kazini.

Napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu ushirikiano hunipa fursa ya kujifunza mawazo mapya na mitazamo tofauti. Kufanya kazi kama timu husaidia kugawana majukumu na kufanikisha malengo kwa haraka na kwa ufanisi zaidi. Hata hivyo, ninauwezo pia wakufanya kazi pekeangu pale inapuitajika. Hasaa kwenye kazi zinazohitaji makini wa hali ya juu. Kwa ujumla, ninaamini mchanganyiko wa kufanya kazi kwa pamoja na kujitegemea pale inapobidi uleta matokio bora za kazini.

Napenda kucheza michezo ya video mara kwa mara hasa wakati wa mapumziko au ninapotaka kupunguza msongo wa mawazo. Michezo ya video hunisaidia kuburudika, kuboresha umakini na wakati mwingine kufikiria kwa haraka katika kutatua changamoto. Napendelea michezo ambayo inahitaji mikakati au inayochezwa na wengine kwa sababu hunipa hisia ya ushindani na ushirikiano. Hata hivyo, najua kueka mipaka ili michezo isichukue muda mwingi kuliko majukumu mengine muhimu katika maisha yangu.

Kipindi cha televisioni ni nacho kipenda zaidi ni programu za kuelimisha na kuhamasisha. Hasaa zile zinazuhusu maisha ya kila siku na mafanikio ya watu. Napenda vipindi vinavyoonyesha hadithi za ukweli au vinavyotoa mafunzo yanayoweza kutumika maishani. Kuangalia vipindi hivyo hunisaidia kujifunza mambo mapya kupata motisha na wakati huo huo kuburudika. Pia napenda vipindi vyenyi mazungumzo mazuri na ujumbe chanya kwa sababu huniacha nikiwa nimejifunza kitu cha maana.

Ushauri wangu kwa mtu anayeanza kazi ni kujifunza kwa bidii, kuuliza maswali pale hasipoelewa, na kushirikiana vizuri na wenzake. Ni muhimu pia kuwa na nithamu, kufuata maelekezo na kuonyesha heshima kwa kila mtu kazini. Pia ningependekeza kupanga muda vizuri na kuweka, malengo ya muda mfupi na mrefu. Kwa kufanya hivyo, mtu ananza kazi ya kiwa na msingi imara, anapata ujasiri na hujenga uhusiano mzuri na timu yake.

Napenda kueka nenosiri salama kwa kutumia mchanganyiko wa herufi kubwa, ndogo, nambari, na alama maalumu. Pia, siwezi kutumia nenosiri moja kwa akaunti zote, bali kila akaunti ina nenosiri tofauti ilikuepuka hatari. Mara nyingine natumia password manager ili kunisaidia kukumbuka nenosiri zote salama. Kwa kufanya hivi, ninahakika data yangu na akaunti zangu ziko salama thidi ya wizi wa mtandaoni au uvunjaji wa faragha.

Mara nyingi mchana napendelea kula chakula chenye mchanganyiko wa protini na mboga. Kama samaki au kuku pamoja na wali au ugali na mboga za majani. Napenda kula chakula chenye afya ambacho kinanipa nguvu za kuendelea na kazi zangu bila kujisikia mzito sana. Pia napendelea kuongeza matunda kidogo au saladi ili chakula changu kiwe kamili na chenye virutubisho. Kwa ujumla, napendelea milo yenye usawa na yenye kusaidia mwili na akili kufanya kazi vizuri mchana.